Namna gani ninavyofanya kazi ya ushirikiano na wengine ni kuwa nahakikisha kuwa kila mtu amepewa ile nafasi yake amepewa kiwango fulani cha kazi ambacho, anafaa ahitimishe kabla muda ujaisha. Anafu pia nahakikisha kuwa kazi ile inafanyika kwa wakati ambao ufaao na pia nachunguza iwapo wafanyikazi wenzangu wana changamoto zozote. Nitawasaidia kuhakikisha kuwa kazi zile zinazaa matunda.

Unachaji kifaa changu marangapi kwa siku bila shaka. Nachaji kifaa changu hasa simu ama rununu mara moja kwa siku na hiyo huwa asubui kabisa kabla nielekee kazini hadi asubui ifuatayo nachaji kifaa changu na cha kazi mara moja kwa siku asubui mapema kabla niende kazini.

Kutumbelea mji wa athens ugiriki ni mji ambao una mandhari ya kufurahisha una mbuga na mabustani ambayo yanafurahisha zaidi mji ambao ningependa kutembelea mji wa athens kule ugiriki ambao unapendeza una mandhari ya kufurahisha na mazingira yanayopendeza zaidi.

Naam napenda kula samaki kwa sambabu samaki huwa na madini ya protini. Protini ni madini ambayo huzenga mwili na kua kikisha kwa mtu anasi ya njema. Alafu pia samaki huwa na ladha tamu sana ipikwe vizuri iambatane na kachumbari napenda kula samaki kwa sababu huwa ni chakula ambacho kinalishe bora.

Rangi nayoipenda zaidi ni rangi ya samawati, rangi naipenda zaidi ni rangi ya samawati, rangi hii nikiangalia kule kwenye anga, anaona rangi ya samawati na hata hivyo chumba changu cha kulala nimepaka rangi ya samawati kwan hiyo rangi hunipendeza na kunivutia zaidi.